Napendelea mwanga wa kati kwa sababu hauharibu macho, hufanya macho kuona vizuri, si mkali sana kwa sababu mwanga mkali mara nyingi huenda ukafunga macho kwa sababu ya mwanga huo huharibu viini vya macho ambavyo hufanya mtu kuona vizuri lakini mwanga wa kati kati huwa wastani na pia na mazingira yenyewe.